Wakati umeme unapokatika, napenda kutumia muda kwa njia zinazo nirahisishia na kunifanya nisahau kuhusu giza. Kwanza, mara nyingi napanga kutumia muda huo. Kusoma kitabu au gazeti kwa mwanga wa asili kama dirisha ama kutumia tochi kidogo ikiwa ni usiku pia napenda kuzungumza na familia au marafiki. Kushirikiana na hadhira au kucheka pamoja sababu giza linatoa nafasi ya kuunganishwa bila kusumbuliwa na teknolojia wakati mwingine napenda kutumia muda huu kutafakari kupanga siku zijazo au hata kufanya mawazo mepesi ya ndani kwa watoto wakati mwingine tunacheza michezo ya ndani bila umeme, jambo linalofurahisha na linajenga urafiki. Kwa ujumla, kupoteza umeme unanifanya nijifunze kuwa mtulivu kubadilika, na kutumia muda kwa ubunifu bila teknolojia.